Kama kwa sasa, napenda mahala pa kimya ili niweze kuendelea na masomo yangu vizuri. Kwa sasa hivi, mahala ninapoishi ni karibu na msitu na hamna watu wengi na barabara iko kilomita moja mbali nami. Kwa hivyo, magari hayatoi kelele na kusumbua mimi ninapofanya kazi yangu kwa ufasaha.

Mahala nitakakuwa ama kupenda kuwa ni jijini niwe naishi katikati mwa jiji ili niwe naona manyumba makubwa magari ya kifahali na niwe napatana na watu wengi ili waweze kunielimisha na pia ningetaka kutembea huko Mombasa raha ili niweze kuona ziwa la bahari la hindi ili niweze kuwa nimefanya mambo mengi na kujifunza kuogelea humo.

Mimi siwezi kuishi siku hata moja bila teknolojia kwa sababu inasaidia niweze kuyatafuta mtandaoni mambo ya ukulima na mbinu za kufanya mazao yawe bora pia natumia mtandao kujiburudisha na sasa hivi ninasoma teknolojia ya software engineering na bila teknolojia yaweza fanya nisifanye masomo yangu na kufanya mimi niwe mtu asiyekuwa na maadili mema.

Ninapenda mahala kuna upepo kwa sababu mahala ninapoishi ni katika msitu na msitu una miti kama elfu moja na hiyo miti yasababisha kuwe na upepo mkali unaoleta upungaji wa hewa uwe mzuri na wa kufanya mapafu yahisi vizuri AC yatumia moto nyingi na mimi sipendi kutumia stima na kwa sasa hivi naona na lpendelea kutumia.

Vinywaji ninavyovipenda zaidi ni kama maji, juisi na chai. Inalingana ni wakati upi. Kama asubuhi, mimi hunywa chai ili niweze kuamka vizuri na wakati wa mchana mchana ninapo kuwa naingia mtandaoni, mimi hutumia kahawa na wakati wa mchana au ninapo kuwa nafanya zoezi, mimi hutumia maji au juisi ili mwili wangu. Uweze kufanya kazi vyema.